Napenda kahawa. Kahawa hunipa nguvu na umakini. Hasa asubuhi au wakati wa kufanya kazi inayohitaji kufikiri sana. Harufu yake huniboresha hisia na kikombe kimoja kinaweza kufanya siku ianze vizuri. Pia kahawa ni nzuri kwa mazungumzo na kupumzika kidogo baada ya kazi huwa napenda kahawa na huwa kahawa ninaipenda ni kahawa nyeusi au yenye maziwa.

Ndiyo napenda ndiyo napenda kujaribu vyakula vipya kwa sababu ninaamini chakula ni njia nzuri ya kujifunza na kufurahia tamaduni tofauti. Kujaribu vyakula vipya hunipa nafasi ya kugundua ladha ambazo sijazoea na mara nyingi hunishangaza kwa namna nzuri. Pia hunisaidia kupanua mtazamo wangu kuhusu lishe na afya. Zaidi ya hilo, vyakula vipya hunifanya niwe mwepesi wa kukubali mabadiliko na kuwa na ujasiri wa kujaribu mambo mapya maishani. Wakati mwingine chakula kipya kinaweza kuonekana cha ajabu mwanzoni. Lakini baada ya kuonja, mtu hugundua kuwa ni kitamu na cha kufurahisha hii hunifundisha kutohukumu kitu kabla kukijaribu naam, napenda kujaribu vyakula vipya.

Hapana sivai miwani kwa sababu macho yangu yako katika hali nzuri na ninaona vizuri. Bila msaada wa miwani sijawai kupata tatizo kubwa la macho linalohitaji marekebisho kama vile kuona mbali au karibu kwa shida. Pia nimekuwa nikijitahidi kulinda macho yangu kwa kupumzika mara kwa mara kuepuka kutumia simu au kompyuta kwa mda mrefu bila mapumziko. Kwa sasa sina sababu ya kuvaa miwani lakini endapo hali hii itabadilika ningesita kuanza kuitumia kulingana na ushauri wa daktari wa macho. Sivai miwani kamwe lakini ambapo endapo nitakuwa na shida yoyote bali itabidi nivae hiyo miwani.

Ee katika maisha yangu nimejifunza hekima nyingi zaidi ee kama vile mafanikio hayaji kwa haraka bali ni matokeo ya uvumilivu bidii na nidhamu ee ya kila siku nimegundua kuwa watu wengi hukata tamaa njiani kwa sababu wanataka matokeo ya haraka lakini anayevumilia na kuendelea ndiye hufika hufikia malengo yake hekima nyingine ni kwamba elimu na kujifunza haviishi darasani. Maisha yenyewe ni shule kubwa. Kila kosa changamoto au mafanikio hubeba soma fulani. Badala ya kuogopa kushindwa nimejifunza kulichukulia kosa kama nafasi ya kujirekebisha na kukua kiakili na kitabia. Nimejifunza hekima ya kuheshimu watu wote bila kujali hali yao. Kila mtu ana hadithi yake, maumivu yake na mapambano yake. Unapo watendea watu kwa heshima na huruma unajenga mahusiano mazuri. Zaidi ya hayo nimegundua kuwa wakati ni rasilimali muhimu sana ukipoteza pesa, unaweza kupata tena, lakini ukipoteza muda huwezi kurudisha. Hivyo, hizo ndizo hekima ambazo, nimeweza kujifunza.

Ndiyo nimewahi kutembelea ziwa na mto na uzoevu huo umekua kuvutia sana. Kutembelea maeneo ya maji kama ziwa au mto hunipa isia ya utulivu na kunifanya najisikia karibu zaidi na mazingira asili. Sauti ya maji yanavyo thiririka na upepo unao vuma juu ya uso wa ziwa. Nilipokuwa kando kando ya mto nilivutiwa na jinsi maji yanavyo endelea kutiririka. Bila kuchoka hili lili nifundisha somo muhimu la maisha. Kuwa na mwando endelevu na kutokata tamaa hata unapokutana na vizingiti. Mtu huendelea kusonga mbele iwe unapita mwamba mwamba au tambarari. Jambo linalo fanana sana na safari ya maisha ya mwanadamu. Kwa upande wa ziwa uzuri wake huvutia na utulivu uwa mkubwa zaidi. Kutembelea ziwa au mto kumeniongezea marifa kuhusu mazingira. Nakunipa funzo la maisha. Na utulivu wa kiakili.

Ninapenda mambo mengi kuhusu shirika langu hasa yale yanaonifanya njisikie kuwa sehemu muhimu ya timu na kuchangia. Kwa maana kwanza kabisa napenda mazingira ya kazi yalio na heshima na ushirikiano. Watu wanahimizwa kushirikiana kusaidiana na kubadilishana mawazo bila uoga. Ninapenda maono na malengo ya shirika. Shirika lina mwelekeo ulio wazi na linafanya kazi kwa mikakati inayolenga maendeleo wa muda mrefu. Si ya mafanikio ya haraka tu. Nina dhamini furusa za kujifunza na kujikuza. Shirika linatambua kuwa wafanyi kazi ni rasilimali muhimu hivyo huwekeza katika mafunzo ushauri na uboreshaji wa ujuzi. Pia napenda uongozi unaosikiliza viongozi wako tayari kupokea maoni, mapendekezo na hata changamoto kutoka kwa wafanya kazi. Eee, ninapenda utamaduni wa kudhamani, kudhamini juhudi na mafanikio. Mafanikio hata madogo hutambuliwa na kusherehekewa. Kwa hivyo, hayo ndiyo ninapenda kuhusu shirika langu.